Mimi ninahifadhi pesa kwa kuweka bajeti, bajeti tena bajeti halali. Kutenga akiba kila mwezi kabla ya matumizi mengine. Natenga kila nitakachotumia kwa mwezi ufaao na siku zake na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Najaribu niwezavyo nifikirie kuepuka matumizi sio lazima yafanyike.

Ndiyo, naweka picha zangumtandaoni kwa uwangalifu, nikihakikisha kwamba ziko salama nashiriki tu na watu nao waamini. Siyo kuwekea kila mtu, afikie kuziona.

Hapana sana. Sipendi kuzungumuza kuhusu siasa mara kwa mara. Napendelea mazungumuzo yanayojenga, yanayoleta uelewano na maendeleo. Kwa sabambu watu wengine unapo, unapo leta unjumbe kuhusu siasa wana wana kukua wanarepo kwa wana kukua hawana ule ushirikiano. Ambapo naeza tenganisha, hio inatawanisha watu nakuleta vurugu na mahali baina ya watu.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne au saa tano usiku kulingana na majukumu niliyonayo siku hiyo. Kama sio mingi naeza lala mapema, kama kwa kwa mingi na jaribu na kuyafanya ifikishe saa tano ikibakia na cha.

Ndio, napenda kutoa sadaka au mchango, mara kwa mara, inanipa furaha, ya kusaidia wengine. Kunawiri moya na huruma, na pia ni njia ya kushirikiana, na jamii yangu.